Chakula gani unachokipenda kula jioni. Mimi hupenda kula sana sana. Ugali, mida ya jioni. Kwanini mimi hula ugali. Kwa sababu ugali unaaminika kuwa una nguvu zaidi. Kwa namna ambayo kila jioni. Unaezakaa usiku wote ama unaeza lala usiku mzima bila kula kitu chochote hadi asubuhi. Naam.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anyeanza kazi? Kwa mtu yeyote yule ambaye anaanza kazi au ana mipango ya kuanza kazi, mimi ningempa ushauri ya kwamba ajitume. Ajitume kabisa halafu ajitie. Bidii, bidii muhimu kwa sababu hakuna kazi yoyote ambayo haihitaji bidii. Na kitu kingine ni kujiamini kujiamini kwamba kazi ambayo anafanya ni kazi ambayo anafanya. Halafu kitu kingine cha mwisho ni kuwa na matumaini mema kwamba kazi hio itaweza kumlipa au itaweza kumpa kipato cha maana.

Je, unapenda mziki wa jadi. Naam, mimi hupenda miziki ya jadi. Lakini, inalingana ni miziki ipi. Manake, miziki ya jadi ilikuwa na ujumbe, na jumbe nyingi za maana sana. Sana sana, miziki ya jadi ilikuwa inaelimisha. Miziki hiyo inge elimisha vijana, wazee, na hata watoto. Jinsi ambayo wangeweza kuishi katika jamii. Kwa hivyo miziki ya jadi hata kwa sasa unaeisikiza ili kuweza kufuata ujumbe ambao una unasemwa katika miziki hiyo.

Je, unatumia mitandao ya kijamii. Naam, mimi natumia asilimia sabini ya mitandao yote ya kijamii. Maanake muda mwingi sana utapata nikiwa onlaini, yaani ninaitumia mitandao ya kijamii.

Jee, unabaa saa? Naamu. Mimi kila wakati ambapo. Ninatoka nji ya nyumba yangu lazima niwe nimevaa saa mkononi mwangu. Lazima ntembee na saa. Anake? Hiyo nisaidia kutangua ni masaa yapi ya mani masaa gani na upu. Nini nachofa kufanya. Nachopaswa kufanya na nachopaswa kwenye.